Hilo ni swali nzuri zaidi Ningependa kuwa na uwezo wakuelewa na kusaidia watu kwa kina zaidi kujua mtu anachohisi hata kabla hajaelewa na kumpa maneno au msaada unaofaa wakati sahihi kwa sababu Mara nyingi, watu hawaitaji majibu makubwa. Wanaitaji tu mtu wakuelewa na kuwapa matumaini kidogo. Kwa hivyo, uwezo ambaye mimi ningependa kuwa nao ni kuelewa watu kuwasaidia jinsi ninavyo weza kwa uwezo wangu kwa karibu nao. Kwa sababu nikijua shida ya watu iyo inasaidia mimi na pia watu wengine iyo inasaidia nchi inasaidia kila mtu Kwa hivyo mimi ngependalea kuwa na uwezo wa kusaidia watu katika shida lolote ambalo wanapitia katika hali ya maisha.

Hilo tena ni swali mzuri zaidi. Unaoga mara ngapi kwa siku. Kwa mimi mwenyewe binafsi mimi huoga karibu mara mbili kwa siku. Kulingana na kazi ambalo nafanya au kitu ambapo naifanya. Kwa hivyo mimi huoga asubuhi wakati ambapo natoka kutoka kuenda kazini. Lingine maybe nikitoka kazini pia na wezaoga. Naoga mara moja au mbili kwa siku. Kulingana na hali ya siku. Kama ni siku ya kazi, nyingi, au jotokali, naoga asubuhi na jioni. Kama ni siku ya kawaida, mara moja inatosha. Pia inalingana na hali ya hanga katika leneu langu. Naiza kwa maara ingine naizaoga mara tatu au mara moja kulingana na hali ya hanga inavyokuwa katika hali yetu.

Baada ya siku ndefu ya kazi napumuzika kwa kubadilisha kabisa mawazo Naweza kuoga kunywa chai au kahawa kidogo Kisha kusikiliza muziki au kuangalia kitu chepesi au kuangalia televisheni au kuwa na simu mkononi kujiburudisha na kupoteza wakazi, kupoteza wakati na kuacha mwili wangu utulie kidogo Wakati mwingine kukaa kimya tu kupumua taratibu na kupanga mawazo ya kesho hunisaidia sana Hilo linaniweza kutayarisha mambo yangu ya kesho na kupanga kazi yangu vyema ya kesho kazini mapumziko madogo lakini yenye maana ndiyo unirudishia nguvu kwa hali hiyo Pia inanipea muda wa kupumzisha mwili na akili baada ya kutoka kazini.

Hilo ni swali nzuri sana Mimi kwa upande wangu napenda kufanya zoezi asubuhi Nafanya mazoezi ya asubuhi zaidi Asubuhi hunipa nguvu na kunifanya nijisikie freshi siku mzima mwili unachangamka akili inakuwa wazi Lakini siku zingine nikichelewa jioni pia ni poa hasaa kukimbia au mazoezi mepesi yaku kuonyesha mwili ili kuondoa chovu ya siku. Pia zoezi ambalo napenda kufanya ni kutembea kwa muda mrefu na kupima kilomita yangu. Na jinsi ambavyo natembea hilo hunisaidia sana. Unguza mwili wangu katika weka mwili wangu nyepesi Chwa muhimu ni kufanya zoezi lenyewe. Muda unaendeana na ratiba ambalo mimi mwenyewe hupanga Kwa sababu kila siku mimi hufanya zoezi tofauti tofauti.

Kama mchezo wa soka, nahimiza ushirikiano kwa kukubusha kila mtu kwamba hatufungui magoli peke yetu. Kila mchezaji ananafasi yake, beki analinda, kiungo anapanga michezo, mshambuliaji anamalizia. Mawasiliano uwanjani ni muhimu, kupigania kelele, kupeana pasi kwa wakati na kuaminiana. Tukicheza kama timu moja, tunashinda pamoja, tukijifanya nyota moja moja, tunafungwa. Kwa hivyo mimi na kama kochi au mchezaji katika soka, nahimiza wenzangu tuwe na amani kuelewana na kila mtu abebe mwenzake juu ili tuendele pamoja kama timu. Kwa hivyo mimi ushirikiano kitu muhimu katika timu yangu ya soka.

Ndiyo, mimi napenda chakula kitamu naipenda kabisa. Napenda chakula kitamu sana. Kile kinacho nifanya nifurahie kila tonge. Arufu nzuri, ladha kamili na kimepikwa kwa mapenzi. Hapo sasa. Iwe ni wali na kuku. Ugali na nyama au hata chakula cha barabarani. Mradi kiwe kitamu na kinishibishe niko tayari kuikula kwa furaha na amani. Kwa hivyo mimi upenda sana chakula kitamu. Wakati wowote, wakati popote inanipata, nitaikula. Chakula mbacho kinapikwa na furaha, yenye ladha, imepikwa safi, na yenye binadamu anawezakula nawezakula. Kwa hivyo mimi inapenda chakula kitamu.

Napenda sana filamu zenye hadithi nzuri na hisia haswa drama, mapenzi na filamu za ku,, kusimamua. Filamu ina inapo nifanya nicheke, nitafakari au nihisi kama niko ndani ya hadithi yenyewe. Hapa ndipo raha yake ilipo. Pia napenda zile zinazobeba ujumbe wa maisha zinabaki ya akilini hata baada ya kuishi. Ndiyo, kama mtu anayependa sana kuona filamu, napendezwa na filamu zinazojenga uhusiano wa kihisia kati yangu na wahusika. Napenda kuona mausi muusika, akipitia changamoto, akiumia, anaposhindwa na hata anaposhinda. Inafanya nijione kama sehemu ya safari yake. Kwa drama, napenda zile zinazoe ekisha maisha halisi, familia, mapenzi, ndoto na maumu maamuzi, magumu. Kwa mapenzi, sio tu romance ya juujuu, bali ile inayo onyesha uvumilivu, makosa, au kukuwa pamoja. Kwa ujumla, filamu mzuri kwangu ni ile inayoniguza moyo inaniburudisha na inanifundisha kitu hata kidogo baada ya kuishi.

Napendelea mwanga wa kati Mwanga mkali sana hunichosha macho na kunifanya nijisikie kama niko kwenye haraka Wakati mwanga hafifu hunifanya nichoke au nipoteze umakini Mwanga wa kati ni mtulivu hunipa nafasi ya kufanya kazi kusoma au kupumzika bila presha ni aina ya mwanga Unaoleta utulivu na usawa wahisia Nikisema napendelea mwanga wa kati na maanisha mwanga ambao hauumizi macho wala hauleti usingizi ni ule mwanga wa asili unaoingia dirishani asubuhi au mchana au taa yenye mwanga laini jioni Mwanga huwa hunifanya nijisikie huru makini na mtulivu Kwa kusoma au kufanya kazi, mwanga wa kati hunisaidia kuzingatia bila kuchoka haraka. Kwa kupumzika, hunipa hali ya amani na faraja. Kwa ujumla, ni mwanga unaolingana na mahitaji ya mwili na akili. Si mwingi, si kidogo, bali ya wastani unaofaa.

Napendelea kitanda cha kati kati si ngumu sana wala si laini kupitia kiasi Kikinipa msaada mzuri wa mgongo na bado kiko comfortable na lala poa kabisa Naposema napendelea kitanda cha kati kati na maanisha hiki Kitanda kisichokuwa kigumu sana kiasi cha kuniumiza mgongo au mabega wala si laini sana hadi mwili unazama na mgongo kupindukia. Kikiwa chakati, kinashika umbo la mwili nzuri, mgongo unabaki sawa, shingo inapumzika na asubuhi naamka nikiwa mwepesi bila maumivu. Pia, kina nisaidia kulala kwa utulivu zaidi. Ukigeuka usiku hakikufanyi ujisikie kama unaanguka wala kama umelala juu ya ubao kwa mjumla. Kina nipea usingizi mzuri na mwili unapona vizuri baada ya siku ndefu.

Ndiyo, nimeshawahi kufuga mnyama, nilikuwa nafuga mbwa, aliyekuwa rafiki mzuri sana, mwenye furaha mlinzi na aliyefanya nijisikie sina upweke. Kila nikirudi nyumbani, alikuwa anakimbilia kunipokea, na hili ilikuwa linanipa amani la moyo kabisa, kumlea kilinifanya niwemvumilivu kuwajibika na mapenzi ya ukweli. Kuwa na mnyama nyumbani, kuna badilisha mazingira, kunaleta uhai na furaha. Nilipofuga yule mbwa, haikuwa tu kumlisha na kumtunza. Ilikuwa ni uhusiano wakuhisia kwa hisia kabisa. Asubuhi nilikuwa naamka mapema kumtoa nje kumpa chakula na kuhakikisha yuko salama. Alikuwa anatimiza, anatazama kwa macho ya uaminifu kabisa kana kwamba anajua mimi ndiye mtu wake. Kwa kifupi, kufuga mnyama kuna kupa urafiki wa kweli, furaha na moyo laini zaidi.

Kinywaji, ni nacho kipenda zaidi ni chai ya maziwa. Inaladha ya upole na inanipa isia ya utulivu sana. Asubui, inanisaidia kuamka tara taratibu na kujiandaa na siku. Najioni hau siku inanifanya nijisikie nipo nyumbani. Niendapo pumzika. Napenda asa iwe moto kiasi, si ya sukari nyingi sana na arufu yake tu inatosha kubadilisha jinsi ambavo niko. Wakati wa baridi, au mvua chai chamazi ya maziwa. Ni kama rafiki wakaribu, unipa joto, inani kumbatia tu pole pole nikiwa kwa mawazo yangu nyumbani, au nikiwa kazini papalipo pote.

Napenda kutumia mda na familia yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana kubwa. Sio lazima iwe kitu cha gharama kubwa, muhimu ni kuwa pamoja. Mara nyingi tunapenda ku kukaa pamoja na kuzungumza. Sio lazima iwe kitu cha gharama kubwa, muhimu ni kuwa pamoja. Mazungumzo hayo hunifanya, nijisikie, nimeangushwa na wao. Na hunikumbusha hukuwa familia ni mahali pa kuele kueleweka na kupokelewa bila kuhukumiwa. Pia napenda kula pamoja wakati wa chakula tunacheka, tunataniana na wakati mwingine tunakumbuka za zamani. Chakula kina kinapokuwa mezani, kuna aina fulani ya amani na umoja unaojitokeza. Wakati mwingine tunafanya, shughuli ndogo ndogo kama kutazama tv au ufilamu, kusikiliza mziki au hata kufanya kazi za nyumbani pamoja, hata kazi ngumu zinazoonekana nyepesi, tukifanya pamoja huwa rahisi.

Ndio nanunuwa vitu kuwa kutumia simu na imekua njia rahisi sana kwangu katika maisha ya kila siku simu inaniuruhusu unaniruhusu kununuwa kwa urahisi na kuokoa muda badala ya kwenda dukani au sokoni naweza kuangalia bidhaa mitandaoni kulinganisha bei na kufanya maamuzi nikiwa popote hii ni muhimu sana hasa ni kiwa na ratiba yenye shughuli nyingi Ninapenda kutumia simu kwa sababu ni njia rahisi za malipo pia iko huko huduma kama malipo ya simu hunifanya ni hisi salama na huru, hakuna kubeba pesa taslimu nyingi na malipo yanafanyika haraka kwa kubonya tu Pia ninatumia simu kununua vitu vya lazima kama chakula, nguo vifaa via nyumbani, lakini wakati mwengine hata kujinunulia kitu kidogo cha kujufuraisha, kupitia maana maoni ya wateja wengine, naweza kufanya wamuzi bora kabla ya kununua, kabla kununua. Hata hivyo najitahidi kau mwangalifu sifanyi ununuzi wa pupa hujiuliza kama nahitaji kweli na kama bei ile inalingana na dhamani yake inanisaidia kuthibitisha matumizi yangu.

Napenda kucheza mpira wa miguu ni mchezo unaunivutia sana kwa sababu unaunganisha nguvu za mwili akili na ushirukiano watimu Kwanza mpira wa miguu huni pafuraha na msisimuko kukimbia uwanjani kupokea pasi au kufungua bao kuna leta hisia ya ushindi na kuridhika Kila mchezo huwa tofauti, hivyo hunifanya nisiuchoke kira hisi. Na mpenda mpira wa miguu kwa sababu unajenga mshiriki mshikamano. Unapo cheza na wenzako unajifunza kuwasiliana, kuaminiana na kusaidiana. Hata mkikosea mnalelea pamoja kama timu. Hii ina nifundisha maadili muhimu ambayo. Hata kazini yanatumika. Mpira hunisaidia kuboresha afya yangu unanifanya nikikimbia Nipumue vizuri na nijienge nguvu za stamina Baada ya kucheza najiskia mwepesi na mwenye nguvu zaidi.

Utotoni wangu ulikuwa na mambo mengi rahisi lakini yenye furaha kubwa. Nilipenda sana kucheza na kujifunza kupitia michezo na marafiki. Nilipenda kucheza michezo ya nje, kukimbia, kuruka kamba, kucheza mpira na michezo ya jadi. Na watoto wenzangu kulikuwa sehemu kila siku. Tulikuwa tunacheka sana hata tukichoka bado tulikuwa tunaendelea kucheza. Michezo hiyo ilinifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia nilipenda kubuni mambu yangu mwenyewe. Wakati mwingine nilitengeneza magari ya ku. Kuchezea kwa vifaavya kawaida. Au nilicheza michezo ya kuigiza kama mwalimu, daktari au mzazi. Hapo ndipo ubunifu wangu ulipo anza kukua. Bila kujua kuwa ilikuwa inaniandaa kwa maisha ya baadaye. Nilipenda pia kusikiliza hadithi kutoka kwa watu wazima wazima hadithi za maisha, hekaya, au simulizi ya za jadi hadithi hizo zili nifundisha maadili, uvumilivu na tofauti kati ya mema na mabaya Wakati mwingine nilifurahia kuwa karibu na familia kusaidia kazi ndogo ndogo nyumbani kukaa karibu na wazazi au ndogo na kushiriki chakula pamoja Hata mambo madogo ya likuwa ya maana ya maana kubwa.

Napenda kununua zaidi vitu vinavyo rahisisha maisha yangu na kunipa faraja ya kila siku Sio tu kununua kwa ajili ya kununua Bali vitu ambavyo ninaona vina dhamani na vina mchango wa halisi katika maisha yangu Napenda kununua vitu vya matumizi ya nyumbani vitu kama chakula, vifaa vya jikoni, au mahitaji madogo madogo ya nyumbani hunipa hisia ya utulivu kwa sababu najua nimejiandaa vizuri. Napata furaha ni napo hakikisha nyumba iko sawa na kila kitu kiko katika mpangilio mzuri. Napenda kunua nguo hasa zile zinazo nifanya nijisikie huru na kujiamini. Sipendi sana kufuata mitindo kwa nguo huo, bali nachagua nguo zinazofaa mwili wangu hali ya hewa na shughli ninazofanya. Nguo mzuri hunibadilisha hali ya mwoyo na hunifanya nijiheshimu zaidi. Napenda kununua vitu kwa busara, vitu vinavyo niletea manufaq, furaha na amani ya moyo badala kununua kwa pupa.

Nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi hasa kuanzia alfajiri hadi kabla ya mchana. Huu ndiyo wakati akili yangu huwa tulivu. Mwili una nguvu na mawazo yako wazi zaidi. Asubuhi napenda kwa sababu hakuna kelele nyingi za siku. Mwasiliano bado ni mchache simu hazija anza kupigwa sana na ninaweza kuzi nyatia kazi bila kukatizwa mara kwa mara. Huu hunisaidia kupanga siku yangu vizuri na kueka vipaumbele pamoja. Asubuhi nina nguvu ya mwili na umakini wa akili. Baada ya kupumzika akili, ninaweza shughulikia kazi ngumu au zinazohitaji kufikiria kwa kina kwa ufanisi zaidi. Kazi ambazo zingekuwa ngumu jioni, asubuhi zinonekana nyepesi. Hata hivo, haimaanishi sifanyi kazi vizuri wakati mwingine, jioni naweza kufanya kazi nyepesi au zinazohitaji ubunifu. Hasa nikiwa nimepumzika kidogo lakini kazi zinazohitaji umakini mkubwa na uamuzi muhimu asubuhi ndio mda wangu bora.

Napendelea kufanya kazi katika mazingira tulivu yenye heshima na yanayotoa matisho. Kwangu mimi mazingira ya kazi ya na mchango mkubwa sana katika namna ninavyofanya kazi na kiwango cha ufanisi ninachofikiria. Napenda mazingira yenye utulivu na mpangilio mzuri. Seeemu isio na kelele nyingi nae. Isio safi hunisaidia. Iliyo safi hunisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu. Mpangilio mzuri wa vifaa na majukumu hunifanya nijisikie huru na kupumzika msongo wa mawazo. Napenda mazingira yenye mawasiliano mazuri na heshima kati ya wafanyi kazi. Kufanya kazi mahali ambako watu wanasikilizana, wanaheshimiana na wanasaidiana hunijenga kisaikolojia. Na kunifanya nifanye kazi kwa moyo wote mazingira yenye migogoro au lawama nyingi hupunguza hali ya kazi.